Mimi napenda sana mikutano ya kuelimisha na hii sii kwa bahati mbaya bali kwa sababu mikutano ya aina hii na mchango mkuba sana katika kukuza maarifa, fikra na hata mwenendo wa maisha ya mtu binafsi na zamii kwa ujumla. Mikutano ya kuwelimisha ni ile inayolenga kuongeza kuelewa, kutoa maarifa mapya kubadilisha na uzoevu na kujenga uwezo wa shiriki katika nyanza mbalimbali kama elimu, kazi, uongozi, afya, teknolojia au hata maisha ya kila siku. Kwanza kabisa kinachofanya nipende mikutano ya kuelimisha ni thamani ya maarifa yanayotolewa katika mikutano hii. Mara nyingi hukutana na watu wenye uzoevu, wataalamu, walimu au wazungumzaji walio bobea katika ufani fulani watu hao hushiriki ujuzi wao kwa njia iliyoandaliwa vizuri wakitumia mifano halisi tafiti au uzoefu wa ubinafsi. Maarifa haya humsaidia mshiriki kufungua akili kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi na wakati mwingine hata kubadili kabisa namna anavyofikiri na kufanya maamuzi. Pili, mikutano kuelimisha huchochea sana maendeleo ya mtu binafsi. Mtu anapohudhuria mikutana wa ina hii, haendi tu kusikiliza bali pia kujifunza, jinsi ya kujiamini, kuuliza maswali, kushiriki mjadala na kutoa mawazo yake. Hii ujenga uwezo wa mawasiliano na fikra za kina. Aidha mkutano hii huweza kumsaidia mtu kugundua vipaji au mwelekeo umpia wa maisha kwa mfano mtu anaweza kugundua anapenda utafiti ujasiri ya mali au huduma kwa jamii baada ya kuhudhuria mkutano wa kuelimisha. Napenda pia mkutano ya kuelimisha kwa sababu hujenga ushirikiano ya mitandao ya kijamii na kikazi. Katika mkutano hii, kukutana na watu wenye malengo yanayofanana au yanayokaribiana kubadilishana mawazo na watu kama hawa kunaweza kuleta fusra mpya za elimu, kazi au miradi ya pamoja mara nyingi uhusiano unaoanza katika mkutano wa kuelimisha huweza kudumu kwa muda mrefu na kuwa na faida kubwa baadae. Vile vile, mikutano ya kuelimisha huchangia maendeleo ya jamii kwa ujumla. Maarifa yanayotolewa hayabaki kwa mshiriki peke yake. Bali huenda ya kasambazwa kwa wengine. Mtu alie pata elimu kuhusu afya mazingira au uongozi anaweza kuwafundisha wengine na hivyo kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Kwa ujumla na pia mikutano ya kuelimisha kwa sababu inanifanya nikue kiakili, kijamii na hata kimaadili ni aina ya mkutano unaowacha hatari ya kudumu unaokufanya ufikirie zaidi uji tathmini na kuchukua hatua za kuboresha maisha yako na ya wale wanawakuzungufu.

Katika kazi yangu, lengo langu kuu ni kufikia hatua ya kuwa mwenye mchango wa kweli na wa kudumu katika maisha ya watu na jamii kwa ujumla. Sio tu kwa kufanya kazi ili nipate kipato bali kwa kuacha alama chanya inayotambulika. Ninataka kufikia mahali ambapo. Kazi ninayofanya ina maana pana zaidi kuliko majukumu ya kila siku. Iwe ni kazi inayosaidia kutatua matatizo halisi, kuleta mabadiliko ya fikra na kuinua kiwango cha maarifa na uelewa wa watu. Ninataka kukua kitaaluma na kiujuzi. Hii ina maana ya kujifunza kila siku kuboresha uwezo wangu na kuendana na mabadiliko ya teknolojia, mbinu na mahitaji ya wakati. Dunia ya kazi hubadilika kwa kasi sana na mtu asiyejifunza huachwa nyuma. Kwa hiyo, kufikia mahali ambapo nina ujuzi wa kina, uzoefu mpana na uwezo wa kutatua changamoto ngumu ni sehemu muhimu ya malengo yangu. Sitaki kuwa mtu wa kufanya kazi kwa mazoea tu, bali mtu anayefikiri, anayechambua na anayebuni njia bora zaidi za kufanya mambo. Ninataka kufikia nafasi ya kuaminika na kuheshimiwa katika eneo langu la kazi. Heshima hii sitokani na cheo pekee, bali na maadili, uadilifu na ubora wa kazi. Natamani kufikia hatua ambayo watu wanaposema jina langu, wanafikiri juu ya mtu anayewajibika, anayeshirikiana vizuri na wengine, na anayesimamia kazi kwa uaminifu. Hii ni muhimu kwa sababu heshima ya kweli hujengwa kwa muda kupitia matendo si kwa maneno. Ninataka kufikia mahali ambapo naweza kuwa kiongozi au mshauri kwa wengine. Hii haimaanishi lazima kuwa bosi mkubwa. Bali kuwa mtu anayesaidia wengine kukua anayeshiriki kimaarifa na anayewahamasisha wafanye vizuri zaidi. Ninaamini mafanikio ya kweli ni pale unapofanikiwa pamoja na wengine si peke yako. Kwa hiyo, kusaidia vijana wanaoanza kazi au hata wenzangu kazini kupata mwelekeo na motisha ni lengo kubwa kwangu. Zaidi ya hayo, natamani kazi yangu iwe na athari chanya kijamii. Iwe ni kwa njia ya elimu, huduma, ubunifu au uamuzi ninaofanya kazini nataka iwe na mchango unaonekana katika kuboresha maisha ya watu, hata kama ni kwa kiwango kidogo. Mafanikio ya kweli kwangu si fedha pekee, bali ni kuridhika moyoni kwamba kazi ninayofanya inaleta manufaa. Ninataka kufikia mahali ambapo nitakuwa nimeridhika na safari yangu ya kazi. Nikiwa nimekua kielimu, kimaadili na kijamii huku nikiendelea kujifunza na kuchangia maendelo ya wengine. Hapo ndipo nitapohisi nimefikia lengo la kweli katika kazi yangu.

Nina Linda Faragha yangu mtandaoni kwa njia mingi. Hatua ya kwanza ninayo chukua ni kuwa makini na taarifa ninazo zishiriki. Si kila jambo kuhusu maisha yangu linapaswa kuwekwa hadharani kabla ya kuchapisha kitu kwenye mitandao ya kijamii. Mimi hujiliza maswali kama je taarifa hii ni ya lazima kushirikishwa. Inaweza kunithuru sasa au baadaye na ni nani hasa atakaye iona, kwa mfano kuepuka kushiriki taarifa nyeti kama anwani ya nyumbani namba kamili ya simu, nyaraka za utambulisho, au mipango ya safari kwa wakati halisi. Nidhamu hii inanisaidia kupunguza uwezekano wa taarifa zangu kutumiwa vibaya. Pili, ninatumia neno siri imara na tofauti kwa kaunti mbali mbali. Nimejifunza kuwa, kutumia nenosiri moja kwa akaunti nyingi ni hatari kubwa kwa hio mimi hutumia nywila zenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalum. Pia, ninabadilisha nyuwila mara kwa mara na kutumia uthibitishazi wa hatua mbili pale inapoezekana hatua hizi huongeza tabaka la ziada la usalama hata kama mtu ataweza kupata ninosiri langu. Tatu, ninakua makini sana na viungo barua pepe na programu zinazo fungua au kupakua mbulizi mengi ya mtandaoni utokea kupitia barua pepe za ulaghai au programu bandia, kwa hio siwezi kufungua kiungo chochote kisicho niaminisha. Hasa kama kinataka nitoe taarifa binafsi au kuthibitisha akaunti yangu kwa haraka. Nimejifunza kukagua chanzo cha uzumbe anwani ya barua pepe na makosa ya lugha ambayo mara nyingi washiria ulaghai nne, ninathibiti mipangilio ya faraga kwenye akaunti zangu za mitandao ya kijamii. Uhakikisha kwamba ni watu ninao wajua au ninao waamini tu wanaoweza kuona taarifa zangu binafsi. Mimi hupitia mara kwa mara ruhusa nilizo toa kwa programu au tovuti mbali mbali na kufuta zile ambazo sizi tumii tena. Hiu usaidia kupunguza ukusanyaji wa taarifa zi sizo za lazima kuhusu tabia zangu mtandaoni. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kujiendeleza kielimu kuhusu usalamu wa mtandao kwa kusoma makala, kusikiliza ushauri wa watahalamu na kufatilia habari za matukia mapya ya udukuzi. Ninaweza kuhatua moja mbele ya vitisho. Ufahamu huu hunifanya niwe makini zaidi na kuchukua hatua sahihi mapema. Kwa ujumla, nilalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuchanganya nidhamu binafsi matumizi sahihi ya teknolojia na elimu endelevu ninaamini faraga ni haki muhimu na kuilinda si jukumu la mifumo pekee bali ni wajibu wa kila mtumiaji wa mtandao kuwa makini na mwenye busara katika matumizi yake na kila si.

Kipa umbele kazini kwa upande wa mawasiliano ni uwezo wa kuwasiliana kwa wazi, kwa heshima na kwa ufanisi. Kwa sababu mawasiliano ndio msingi wa mafanikio ya kazi yote iwe ni ya mtu binafsi au yatimu nzima. Bila mawasiliano mazuri hata wafanyikazi wenye ujuzi mkubwa wanaweza kushindwa kutimiza malengo yao. Si kwa kukosa uwezo bali kwa kukosa uelewano. Kwa hiyo, ninachukulia mawasiliano kama nguzo kuu inayounganisha watu, majukumu na malengo ya tahasisi. Kipa umbele cha kwanza ni uwazi wa ujumbe. Mawasiliano kazini yanapaswa kuwa wazi na yanayoeleweka kwa kila anayehusika. Hii inamaanisha kutumia lugha rahisi, kuepuka maneno yenye utata na kuhakikisha ujumbe unaeleza wazi nini. Kinatakiwa kufanyika na kwa nini kinafanyika. Na ni nani anayehusika. Mawasiliano yasiyo wazi husababisha mkankanyiko kurudia kazi au hata migogoro isio ya lazima. Kwa hiyo, mnapowasiliana kazini ujitahidi kufikisha ujumbe kwa njia ambayo mtu mwingine anaweza kuelewa bila kuhitaji kubashiri. Pili, kipa umbele kingine muhimu ni kusikiliza kwa makini. Mawasiliano si kuzungumza tu. Bali pia ni kusikiliza kusikiliza kwa umakini kunamaanisha kumpa mwenzako nafasi ya kueleza mawazo yake bila kumkatiza kuelewa hoja yake kabla ya kujibu na kuonyesha kwamba unathamini mchango wake. Kazini, kusikiliza husaidia kujenga uaminifu kupunguza migogoro na kuboresha maamuzi. Kwa sababu mawazo bora maranyingi hutoka kwa majadiliano ya pamoja na thamini sana heshima katika mawasiliano. Hata pale panapokuwa na tofauti za maoni au msongo wa kazi ni muhimu kwasiliana kwa adabu na staha. Lugha ya heshima hujenga mazingira salama ya kazi ambapo watu wanahisi kuthaminiwa na wako huru kutoa mawazo yao. Mawasiliano yenye kejeli, dharao au hasira huathiri vibaya morali ya ufanyi kazi na kushusha ubora wa kazi. Kipa umbele kingine ni muda na njia sahihi ya mawasiliano. Sio kila ujumbe unapazwa kutumwa kwa njia ile ile. Baadhi ya mambo yanahitaji mazungumzo ya ana kwa ana. Mengine barua pepe na mengine ujumbe mfupi. Pia, muda wa kuwasiliana ni muhimu. Kuwasilisha taarifa muhimu kwa kuchelewa kunaweza kuathiri kazi nzima. Kwa hiyo, kuchagua njia na wakati sahihi ya mawasiliano huongeza ufanisi na hupunguza usumbufu. Zaidi ya hayo, mawasiliano kazini yanapaswa kuwa na mrejesho wa kujenga kutoa na kupokea mrejesho kwa njia chanya husaidia kuboresha utendaji na kuguza uhusiano mzuri kazini mrejesho husio wa kulaumu bali husaidia mtu aelewe anachofanya vizuri na anachoweza kuboresha. Kipa umbele kazini kwa mawasiliana ni kuhakikisha kuna uelewano, heshima na ushirikiano kati ya watu wote, mawasiliana mazuri huleta mshikamano, huongeza tiza na hufanya mazingira ya kazi yawe mahali pa kujifunza na kukua pamoja.

Sherehe ninayoipendelea zaidi ni krismasi na sababu ya kuipenda sana sherehe hii haiko tu kwenye mapambo zawadi, au chakula kizuri bali iko kwenye maana yake ya kina kijamii, kifamilia, na kihisia Krismasi ni zaidi ya tarehe kwenye kalenda ni kipindi kinachobeba ujumbe wa upendo, mshikamano, kutoa na matumaini mapya katika maisha ya watu wengi Krismasi inanipendeza kwa sababu ya kuwakutanisha watu. Ni kipindi ambacho familia hukusanyika pamoja hata wale ambao wamekua mbali kwa muda mrefu kutokana na kazi, masomo au majukumu mengine ya maisha. Watu husafiri kutoka sehemu mbali mbali ili kuwa karibu na wazazi, ndugu na jamaa. Hali hii huleta furaha ya kipekee kwa sababu inatoa nafasi ya kushirikiana hadithi, kumbukumbu, na kucheka pamoja. Katika dunia ya leo yenye pilka-pilka nyingi, kupata muda wa kukaa na familia bila presha ni jambo la thamani sana. Krismasi inanivutia kwa sababu ya ujumbe wake wa upendo na kutoa. Ni wakati ambao watu wengi hufungua mioyo yao kusaidia wengine, hasa wenye mahitaji. Sadaka, michango na matendo ya huruma huongezeka kipindi hiki. Hata mtu asiye na mengi, hujitahidi kutoa kidogo alichonacho. Hali hii hunikumbusha kuwa furaha ya kweli haipatikani kwa kupokea tu bali kwa kutoa na kushiriki na wengine. Krismasi hunifundisha umuhimu wa kuwajali watu wanao nizunguka bila kujali tofauti zetu. Napendezwa na krismasi kwa sababu ya mazingira yake ya kipeke. Mapambo ya taa, miti ya krismasi, nyimbo za krismasi na salamu za heri huleta hali ya furaha na amani. Hata watu ambao kwa kawaida huwa wakali au wenye msongo wa mawazo huonekana kuwa wapole na wenye tabasamu zaidi kipindi hiki. Nyimbo za krismasi hubeba ujumbe wa matumaini, amani na upendo. Jambo linaloboresha hali ya moyo na fikra. Krismasi ni kipindi cha kutafakari maisha. Watu wengi hutumia muda kuangalia mwaka uliopita mafanikio waliopata, vhangamoto walizokutana nazo na mipango ya mwaka unaokuja. Ni wakatu wa kujisamehe, kusamehe wengine na kwanza upya kwa moyo safi. Tafakari hii hunisaidia kuweka malengo mapya na kuimarisha mahusiano yangu na watu muhimu katika maisha yangu Krismas inanipendeza kwa sababu ya maana yake ya kiroho. Kwa wengi ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ishara ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Hii huleta hisia ya shukrani, unyenyekevu na imani. Hata kwa wale wasiokuwa na mwelekeo wa kidini sana ujumbe wa amani na upendo wa krismasi bado una nguvu kubwa Krismasi ni sherehe ninayoipenda kwa sababu inachanganya furaha, upendo, mshikamano na matumaini. Ni kipindi kinachonifanya nijisikie karibu zaidi na watu, nijifunze kuthamini uhai na kukumbuka kuwa mambo madogo kama upendo na muda wa pamoja. Ni wenye thamani kubwa zaidi maishani.

Kwa siku ninakunywa glasi kumi za maji na hili ni jambo ninalo lichukulia kama sehemu muhimu sana utunzaji wa afya yangu kwa ujumla. Kunywa maji ya kutosha si tabia ya kawaida tu bali niwekezaji wa moja kwa moja katika ustawi wa mwili na akili. Mwili wa binadamu inategemea maji kwa kiasi kikubwa. Kwani zaidi ya asilimia sitini ya mwili wetu ni maji. Hivyo upunguvu wake uhathiri karibu kila mfumo wa mwili. Kunywa glasi kumi za maji kwa siku hunisaidia kudumisha usawa wa maji mwili. Ninapokunywa maji ya kutosha, mwili wangu hufanya kazi zake kwa ufanisi zaidi ikuwemo kusafirisha virutubisho, kusaidia mengenyo wa chakula na kuthibiti joto la mwili. Katika mazingira ya kazi yenye pilka pilka nyingi au hali ya hewa ya joto maji hunisaidia kuzuia uchovu wa haraka kizunguzungu na maumivu ya kichwa ambayo mara nyingi husababishwa na upungufu wa maji mwilini. Tabia hii hunisaidia kuboresha uwezo wa kufikiri na umakini. Nimegundua kuwa ninapokunywa maji ya kutosha akili huwa makini zaidi na ninaweza kuzingatia kazi kwa muda mrefu bila kuchoka haraka. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa hata upungufu mdogo wa maji mwilini. Unaweza kuathiri kumbukunbu na umakini. Kwa hiyo, glasi kumi za maji kwa siku hunisaidia kufanya maamuzi bora, kazini na kudumisha kiwango, kizuri, cha tija. Maji yana mchango mkubwa katika afya ya ngozi na muonikano wa mwili. Kunywa maji ya kutosha husaidia ngozi kuwa na unyevu-nyevu, kupunguza ukavu na kutoa muonekana wenye afya. Ingawa maji pekee hayawezi kutatua matatizo yote ya ngozi ni msingi muhimu unaosaidia mwili kujisafisha kwa kuondoa sumu kupitia mkojo na jasho. Hii hunifanya nijisikie nikiwa safi na mwenye nguvu zaidi. Kunywa glasi kumi za maji kwa siku hunisaidia kuthibiti hamu ya kula. Wakati mwingine, mwili huchanganya kiu na za kwa kunya mazi mara kwa mara naweza kuepuka kula kupita kiasi bila sababu jambo linalo saidia kudumisha uzito unaofaa kwa afya ya mfumo wa mengenyo wa chakula. Nina jitahidi kufanya kunywa maji kwa ratiba ya makusudi. Siku subiri hadi nihisi kiu kali huwa ni nakunywa glasi ya maji asubuhi baada ya kua mka kabla na baada ya milo na wakati wa mapumziko kazini. Pia hubeba chupa ya maji ile kujikumbusha kunywa mara kwa mara siku nzima. Kwa ujumla kunywa glasi kumi za maji kwa siku ni sehemu ya mtindo wangu wa maisha wenye afya unao nisaidia kuwa na nguvu, umakini na ustawi mzuri wa mwili na akili ni tabia rahisi lakini ina manufaa makubwa sana katika maisha ya kila siku.

Ninawatia moyo wenzangu kwa maneno chanya na ya kutia matumaini. Kuwatia moyo wenzangu ni jambo ninalolipa kipaumbele kikubwa sana. Kwa sababu ninaamini mazingira ya kazi au ya pamoja yanapokuwa na moyo ya kuhamasisha. Tija huongezeka na mahusiano huwa bora zaidi moyo wa mtu unapoinuliwa ata kazi ngumu huonekana nyepesi kwa io ninachukua hatua mbalimbali za makusudi kuhakikisha kuwa wenzangu wanajisikia kuthaminiwa kusikilizwa na kuaminiwa katika kile wanachofanya. Maneno yana nguvu kubwa sana kuliko tunavyodhani. Ninatambua kuwa mtu akipongeza juhudi za wenzake hata kama matakeo hayajakamilika humfanya ajione ana thamani. Kwa hiyo, ninapomuona menzangu akijitahidi, husema wazi kama vile kazi unayofanya ni nzuri, au ninaona bidii yako endelea hivyo. Hii huwapa nguvu ya kuendelea mbele na kujiamini zaidi. Ninatia pia moyo kwa kusikiliza matatizo na changamoto zao. Wakati mwingine mtu hahitaji suluhisho la haraka, bali anahitaji mtu wa kumsikiliza. Ninajitahidi kuwapa wenzangu muda wa kueleza wanachopitia bila kuwahukumu na kuwakatiza. Kusikilizwa kunamfanya mtu ajisikie anaeleweka na hana mzigo wa kukubeba peke yake. Mara nyingi, baada ya mazungumza kama haya, mtu huondoka akiwa na nafuu moyoni na nguvu mpya ya kukabiliana na changamoto. Ninawatia moyo kwa kutoa msaada wa vitendo pale inapoezekana. Ka mwenzangu analemewa na kazi, hujitolea kumsaidia au kumshauri jinsi ya kugawa majukumu vizuri. Hatua hii inaonyesha kuwa hupo peke yako. Na kwamba mafanikio ni ya pamoja, si ya mtu mmoja mmoja. Ushirikiano huu hujenga mshikamano na kuondoa hali ya ushindani usio na afya. Ninatia moyo kwa kuonyesha mfano mzuri. Ninaamini motisha wa kweli haiiji tu kwa maneno bali pia kwa matendo. Ninapojituma kuwa na nidhamu na kukabiliana na changamoto kwa mtazamo chanya. Wejangu hujifunza na kuhamasika kufanya vifyo hivyo. Mfano mzuri una nguvu kubwa kuliko hotuba ndefu. Zaidi ya hayo. Ninajitahidi kuwaheshimu na kuwathamini wezangu bila ubaguzi. Kila mtu ana uwezo wake na mchango wake wa kipekee, ninapothamini mawazo yao hata yale yanayo tofautiana na yangu, huwafanya wajisikie kuwa sehemu muhimu ya timu. Hii huongeza morali na kuwafanya wawe tayari kushiriki mawazo mapya bila hofu. Ninawatia moyo kwa kuwakumbusha malengo ya pamoja. Wakati mwingine watu hukata tamaa wanapozama kwenye matatizo ya kila siku. Kuwakumbusha sababu ya kwanini tunafanya kile tunachofanya huwapa mtazamo mpana na kuwapa hamasa ya kuendelea. Ninawatia moyo wenzangu kwa maneno chanya. Kusikiliza msaada wa vitendo, mfano mzuri na heshma. Ninaamini kuwa kumtia moyo mtu ni kama kumpa mwanga. Hata kama mwanga huo ni mdogo. Unaweza kumsaidia kuona njia mbele yake na kuendelea kusonga bila kukata tamaa.

Napendelea kunyoa na upendeleo huu unatokana na mchanganyiko wa sababu za usafi, mpangilio wa muonekano, urahisi wa matunzo na mazingira ya kijamii na kikazi ninayoishi. Ingawa kufaa ndevu, kuna mvuto na maana yaki kwa hatu wengi. Kwangu binafsi kunyoa unipa hali ya kujisikia nikiwa nadhifu, huru na tayari kwa majukumu ya kila siku. Ninapendelea kunyoa kwa sababu ya usafi na hisia ya wepesi. Baada ya kunyoa uso hisi safi na mwepesi zaidi hasa katika mazingira ya joto au yenye vumbi. Kunyoa hunisaidia kupunguza jasho linaloweza kukujikusanya usoni na kukunifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye nguvu hisia hii ya usafi inanipa kujiamini ninapokutana na watu au ninapofanya kazi inayohitaji umakini na mwingiliano wa karibu. Kunyoa hunisaidia kudumisha mwonekano ulio pangika na wakitaaluma. Katika mazingina mengi ya kazi hasa yale yanayohitaji nidhamu, wakikilishi au mawasiliano wa moja kwa moja na wateja. Mwonekano nadhifu huleta taswira chanya. Kunyoa kuna nipa urahisi wa kuonekana nikiwa rasmi bila jitihada kubwa za ziada. Si kwamba ndevu hazifai kitaluma la hasha. Lakini inahitaji matunzo ya mara kwa mara ili zionekane nadhifu. Jambo mbalo wakati mwigine huongeza majukumu ya ziada. Ninapendelea kunyoa kwa sababu ya urahisi wa matunzo. Kunyoa kuna hitaji muda mfupi na zana chache, wembe, maji na wakati kidogo. Kwa ratiba yenye shuguli nyingi, urahisi huu ni faida kubwa. Kinyume chake, kuvaa ndevu huhitaji kuchanwa. Kusafishwa kwa makini. Wakati mwngine mafuta maalumu. Ufuatiliaji wa mara kwa mara ili zisipoteze umbo. Ingawa hayo ni mambo mazuri kwa nae penda. Kwangu binafsi napendelea njia iliyo rahisi na ya haraka. Kuna kipengele cha mtazamo binafsi na kujiamini. Kila mta ana mwonekano unamufanya ajiskie yeye mwenyewe zaidi. Ninaponyoa hujiona nikiwa katika toleo langu lililo huru na lenye uwiano. Hii hunisaidia kuwasiliana kwa ujasiri, kufanya maamuzi kwa utulivu na kujiona nikiwa tayari kukabiliana na changamoto za siku. Mwenekano unao kufanya ujisikie vizuri, una hatari kubwa kwa namna, unavyojiendesha. Hata hivyo, ninatambua na kuheshimu kwamba kuvaa ndevu kuna uzuri na maana yake. Kwa wengine, ndevu ni alama ya utamaduni, imani, mtindo au utu binafsi. Zinaweza kuongeza haiba, kuonyesha ukomavu au kutoa mwonekano wa kipekee. Pendeleo wa muonekano ni jambo la mtu binafsi na hakuna jibu sahihi au lisilo sahihi. Na pendelea kunyoa kwa sababu hunipa usafi, urahisi muonekano nadhifu na kujiamini kuna kulingana na mtindo wa maisha yangu. Hata hivyo inaishimu chaguo la kila mtu kwa kuwa kilichomuhimu zaidi ni kunyoa au kuvaa ndevu bali kujijali kujiamini na kuwa huru kuchagua kile kinachokufanya ujiskie vizuri.

Muziki ninaopenda sana ni reggae. Na upendeleo huu si kwa sababu tu ya midundo yake ya kuvutia. Bali pia kwa sababu ya ujumbe wake mzito wa kijamii. Kihisia na kirohounaoguzwa maisha ya kila siku. Reggae si muziki wa burudani tu. Ni sauti inayobeba historia, utamaduni na falsafa ya maisha. Na kwa hivyo inafanya niwe na uelewa mkubwa wa dunia, na wanadamu wanaonizunguka. Napenda reggae kwa sababu. Ya mdundo yake ya kipekee muziki huu una muundo wakipeke ambapo vitu huchukua nafasi ya kuunda hisia za utulivu, furaha na wakati mwingine pia huzuni. Midundo ya reggae huchanganya tarumbeta. Na gitari zilizo na mtindo wakipeke jambo linalounda mwangu ambao hauendi moja kwa moja kwenye moyo na akili. Hii huifanya kuwa muziki unaoweza kusikilizo muda wote. Ukiwa unakutia furaha au ukikupeleka katika hali ya kutafakari. Kwa binafsi, midundo hii hunipa nafuu baada ya siku ndefu kwnu hubadilisha hisia na akili kuwa nyepesi. Reggae inanivutia kwa sababu ya ujumbe wake wa kijamii na maadili, wimbo wa regigae mara nyingi hutoa ujumbe wa amani, upendo, usawa na uhuru kwa mfano. Nyimbo nyingi za mwimbaji anayeitwa wa Bob Marley Au wengine zinahimiza kusamehe, kupinga dhuluma na kuhimiza mshikamano katia y watu wa rangi, dini au asili tofauti. Muziki huu hunikumbusha kuwa, licha ya changamoto za maisha, kuna umuhimu wa kudumisha amani, kutetea haki. Na kuwa na moyo wa upendo kwa wengine. Hii ni sauti inayonifundisha mambo muhimu ya kimaadili, si tu burudani ya muda mfupi. Napenda reggae kwa sababu ya athari yake ya kihisia. Muziki huu unaweza kubadilisha hisia kwa njia ya ajabu kutoka furaha ya kucheka na kuimba pamozja na wenzangu hadi hali ya kutafakari juu ya maisha na ndoto zangu wimbo mzuri wa reggae unaweza kunifanya nijishike fikra chanya. Kupunguza mawazo, hasi na kunipa motisha ya kuendelea mbele. Hii hunisaidia si tu katika burudani. Bali pia katika ustawi, wa akili na moyo. Reggae ni muziki unaounganisha watu. Katika sherehe, mikutana ya kijamii, au hata vikao vya kirafiki, nyimbo za reggae huleta watu pamoja. Kuishirikiana kucheka, kuimba, au kuungana kwa dhana, za amani na mshikamano. Muziki huu hutoa hisia ya jamii na ushirikiano, jambo ambalo ni la thamani kubwa sana katika maisha yangu. Kwan linanifundisha kuwa maisha bora hayapwii kwa upatikanaji wa mali tu bali pia kwa ubora wa mahusiano ya binadamu. Reggae ni muziki unaonifundisha utafakari na urahisi wa maisha. Ujumbe waki wa uhuru, amani na haki hunikumbusha kupunguza msongo wa mawazo na kushugulika na changamoto kwa mtazamo chanya. Hii ni sababu kubwa inayofanya niwe shabiki ya muziki huu kwani hutoa burudani yenye maana, si burudani ya muda mfupitu. Reggae muziki ninaopenda kwa sababu una midundo kuvutia, ujumbe wa kijamii, kihisia, unakuza mshikamano wa watu, na unanifundisha maisha yenye maana, si burudani tu, bali ni sauti, inayonipa motisha, amani ya moyo, na uelewa wa kina, wa dunia, inayo nizunguka.

Kwanza ninapokuwa kazini, ninachukua hatua ya kujipanga na kujiandaa kisaikolojia na kifizikali kwa ajili ya siku nzima. Kwa sababu kuanza kazi bila mpangilio ni kama kuanza safari bila ramani, unaweza kupotea au kupoteza muda. Hatua za kwanza si tu za kifumo, bali pia ni za kujenga mtazamo chanya, nidhamu na ufanisi. Kwa hiyo, ninapofika kazini napitia taratibu kadhaa za kwanza ambazo hufanya siku yangu iwe ya tija na yenye utulivu. Hii ni hali ya kesi na mahitaji ya siku. Hii inamanisha kuangalia kalenda yangu baruapepe, ujumbe au maelezo yote kutoka kwa wakubwa au wenzangu kuhusu kazi zinazotarajiwa. Hatua hii ni muhimu kwa sababu inaniwezesha kuona ni kazi zipi zinahitaji kipa mbele cha juu. Ni zile zinazoweza kusubiri na ni lini nitahitaji msaada au raslimali zaidi. Kwa mfano, ikiwa nina meza ya maandishi yenye baruapepe nyingi napanga kwanza ni zipi ni lazima nisome na zipi ni za pili kwa kipaumbele. Hii husaidia kupunguza hisia za msongo wa mawazo na kufanya kazi kuwa yenye mtiririko mzuri. Najipanga kimwili na kisaikolojia pia. Hii inajimuisha kupanga nafasi yangu ya kazi kuhakikisha meza yangu safi na nadhifu kuwa na vifaa vyote muhimu kama kompyuta, kalamu, karatasi au vitabu vya kumbukumbu. Hali ya kufanya kazi yenye mpangilio huongeza tija, kwani unakua, huna kuvurugika na huna haja ya kutafuta vifaa katikati ya kazi. Kisaikolojia, ninachukua muda mfupi kusafisha akili yangu na kujiweka kwenye mtazamo chanya kuondoa mawazo yasiyo ya kazi kujikumbusha malengo ya siku na kujiambia binafsi leo nitafanya kazi kwa bidii. Nidhamu na ufanisi, mara nyingi napenda pia kuzingatia kazi zenye kipaumbele cha juu kwanza. Hii ni kanuni, kazi muhimu au changamoto kubwa huchukua nishati nyingi na kufanya kwanza inapewa nguvu zaidi huku sehemu ndogo wa rahisi zinakuepo baadaye kushugulikiwa. Njia hii husaidia kudhibiti msongo wa mawazo na kupunguza uwezekano wa kuchelewa. Kutimiza majukumu muhimu. Kwa mfano, ikiwa kuna ripoti muhimu ya kuwasilisha au muktasari wa data, napanga kuanza nayo kabla ya kazi ndogo kama kupanga faili au kuangalia baruapepe, zisizo za dharura pia napitia hatua ya kuwasiliana na wenzangu, au kukagua timu ikiwa ni sehemu ya majukumu yangu. Hii ni muhimu ili kuhakikisha kila mtu yuko katika mstari sawa. Kuelewa malengo ya siku na kuepuka migongano au mkanganyiko hi pia ni njia kuanzisha siku kwa ushirikiano. Kwa sababu kuanza kwa mawasiliano mazuri kunasaidia kutimiza majukumu kwa urahisi baadaye. Mara nyingi ni nachukua muda wa kupanga mapumziko. Ingawa inaweza kuonekana kanakwamba dogo ni muhimu kwa kudumisha nguvu na umakini. Kujua ni lini nitapumzika, kunywa maji au kuchukua dakika chache za kupumzika akili kunafanya mtiririko wa kazi kuwa mzuri na endelevu. Ninapofika kazini hatua yangu ya kwanza na kujitambua, kupanga, kujiaandaa kisaikolojia na kimwili, kushugulikia kazi zenye kipaumbele, kuwasiliana na wenzangu, kupanga mapumziko. Njia hii hunipa msingi mzuri wa kuanza siku kwa utulivu, nidhamu na ufanisi, na kunarahisisha kufanikisha majukumu yote kwa kiwango cha juu.

Mara nyingi nacheza na wenzangu tunaosoma nao na hii ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku si kwa ajili ya burudani pekee bali pia kwa ajili ya kujenga urafiki kupunguza msongo wa mawazo. Na kuimarisha mshikamano kati yetu kucheza pamoja na watu mnaosoma nao huleta faida nyingi ambazo huenda mtu asizione kwa macho ya haraka lakini zinamchango mkubwa katika ustawi wa akili mwili na hata maendeleo ya kita kitaaluma. Kucheza na wenzangu tunaosoma nao hunisaidia kupumzika baada ya masomo au shuguli nzito za kielimu. Masomo mara nyingi huhitaji umakini mkubwa. Kufikiri sana na muda mrefu wa kukaa darasani au kusoma vitabu. Kupata nafasi ya kucheza iwe ni mpira, michezo ya ndani au hata michezo ya kuburudisha tu. Hunipa nafasi ya kuachilia mawazo kupunguza msongo wa akili na kujisikia mchangamfu tena. Hi hunifanya nirudi kwenye masomo nikiwa na nguvu mpya na umakini zaidi. Kucheza na wenzangu tunaosoma nao huimarisha ushirikiano na kazi ya pamoja. Michezo mingi inahitaji mawasiliano kupanga mikakati na kusaidiana. Tunapocheza pamoja, tunajifunza jinsi ya kusikilizana, kuheshimiana na kufanya maamuzi haraka kama timu. Uzoefu huu hutusaidia hata darasani kwa sababu unajenga tabia ya kufanya kazi kwa pamoja katika miradi, mijadiliano na kazi za kikundi. Pia michezo hutusaidia kujenga urafiki wa kweli na wa kudumu. Tunapocheza pamoja, tunacheka, tunashindana kwa afya na wakati mwingine hata kushinda pamoja. Haya yote hujenga uhusiano wa karibu zaidi kuliko mawasiliano ya kawaida darasani. Urafiki unaojengwa kupitia michezo mara nyingi hua wa kweli. Kwa sababu unatokana na muda wa pamoja, hisia za pamoja na uzoefu wa pamoja. Kucheza na wenzangu tunaosoma nao husaidia kuimarisha afya ya mwili. Michezo hufanya mwili kuwa na guvu, huongeza stamina na husaidia kudumisha afya njema. Kuwa na wenzangu kuna nipa motisha kucheza mara kwa mara. Kwa sababu tunahimizana na kukumbushana umuhimu wa kuwa hai kimwili. Hii ni muhimu sana hasa kwa wanafunzi ambao mara nyingi hukaa muda mrefu wakisoma. Pia kucheza pamoja hutusaidia kujifunza nidhamu na heshima. Tunajifunza kufuata sheria za mchezo. Kubali maamuzi kushinda kwa unyenyekevu na kushindwa kwa heshima. Haya ni maadili muhimu yanao tusaidia si tu kwa mchezo bali pia katika maisha ya kila siku na safari ya masomo tuna cheza mara nyingi na wanzangu tunao soma nao kwa sababu michezo hutuletea zaidi ya burudani, hutuletea afya, urafiki, mshikamano na uwezo wa kushirikiana vizuri. Sehemu muhimu ya maisha ya mwanafunzi inayosaidia kueka uwiano kati ya masomo na burudani. Na hutufanya tukue na njia ilio kamili kiakili, kimwili na kijamii.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali ndogo ndogo lakini zenye maana kubwa kwa sababu ninaamini maendeleo ya kweli ya jamii huanza pale kila mtu anapochukuwa jukumu. Hata kama ni kwa kiwango kidogo. Si lazima mtu awe na mali nyingi au cheo kikubwa hili kusaidia jamii. Kinacho hitajika zaidi ni nia jema muda. Na moyo ya kujitolea kwa mtazamo wangu kusaidia jamii ni wajibu wa kila mwanajamii kwa sababu faida zake hurudi kwetu sote moja kwa moja. Au kwa njia isio ya moja kwa moja. Kwanza kabisa ninasaidia jamii kwa kushiriki shughuli i za kijamii na kujitolea. Hii naweza kuwa kushiriki katika usafi wa mazingira. Kupanda miti au kusaidia katika shughuli za mendeleo kama ujenzi wa miundo mbinu mindogo. Kushiriki katika shughuli hizi hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Si mtazamaji tu, pia husaidia kuhimarisha mshikamano kwa sababu tunapofanya kazi pamoja kama zamii. Tunajenga uhusiano wa kuaminiana na kuheshimiana. Pili, ninasaidia jamii kwa kutoa elimu na maarifa nilio kuwa nayo. Kama mwanafunzi au mtu mwenye ujuzi fulani, hujitahidi kuwasaidia wengine hasa watoto au wanafunzi wadogo katika masomo yao. Hii inaweza kuwa kuwasaidia kufanya kazi za shule, kuwashauri kuhusu masomo au kuhamasisha wasikate tamaa, elimu ni nguzo muhimu ya maendeleo. Na kushiriki maarifa ni njia mojawapo ya kusaidia jamii kwa muda mrefu tatu ninasaidia jamii kwa kudumisha maadili mema na kuwa mfano mzuri tabia zangu binafsi zina athari kwa watu wanaonizunguka kwa kuishi kwa uadilifu, heshima na nidhamu. Nachangia kujenga jamii yenye maadili bora. Watu wengi hujifunza kwa kuangalia. Hivyo huonyesha mfano mzuri ni njia ya kimya lakini yenye nguvu ya kusaidia jamii. Nne, ninasaidia jamii kwa kutoa msaada wa kijamii na kihisia. Wakati mwingine jamii haihitaji msaada wakifedha tu bali pia faraja. Ushauri au mtu wakusikiliza ninapopata nafasi huwasikiliza watu wanaopitia changamoto kuwapa maneno ya kutia moyo. Na kuwasaidia kuwa na matumaini pale wanapokata tamaa. Msaada huu wa kihisia ni muhimu sana katika kujenga jamii yenye mshikamano na utu. Zaidi ya hayo, ninasaidia jamii kwa kushiriki katika michango au sadaka pale inapowezekana. Hata kama ni kidogo, mchango huu husaidia wale walio katika mazingira magumu kupata mahitaji ya msingi au msaada wa dharura. Nimejifunza kwamba thamani ya kutoa haipimwi kwa kiasi bali kwa moyo uliwekwa katika kutoa. Pia, ninajitahidi kuwa raia mwema na anayewajibika kwa kufuata sheria, kulinda mali ya uma na kuheshimu watu wengine bila ubaguzi. Haya ni mambo ya msingi ambayo yakifuatwa na wengi huifanya jamii kuwa salama na yenye utulivu zaidi. Kwa ujumla, ninasaidia jamii yangu kwa kujitoa, kushiriki, kufundisha, kuwa mfano mzuri na kuwajali wengine. Ninaamini kuwa jamii mara hujengwa na watu wanaojali wenzao na kila hatua ndogo ninaochukua leo inaweza kuwa chanzo cha mabadiliko makubwa kesho.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi mimi hufanya kwa makini sana na kwa mpangilio wa hatua kwa hatua. Kwa sababu hufanikisha malengo ya kila siku ya na wiki yote kunahitazi nidhamu. Utaratibu na mtazamo wa kimsingi. Si tunapanga majukumu ili yaende sambamba na muda. Bali pia ninaangalia kipa umbele nafasi ya kupumzika. Naanzia kushugilikia dharura. Pangilio huu hunisaidia kuwa na wiki yenye tiza. Yenye uiano kati ya kazi na maisha binafsi na bila hisia za msongo wa mawazo kwanza kabisa hufanya mapitio ya malengo makuu ya wiki. Kabla ya kuanza wiki mimu hangalia majukumu ni lio panga awali. Miradi ya muda mrefu na majukumu ya dharura yanayoweza kuibuka. Hii ni hatua muhimu kwa sababu inaniwezesha kuona ni kazi zipi niza kipombele, cha juu na nilini zinapaswa kufanikishwa. Kwa mfano, ikiwa kuna mradi unaohitaji kuwasidhishwa jumatano nianzekupanga hatua ndogo na kutimiza kazi hyo mapema ili nisifikie mwisho wa muda kwa urahisi. Pili, mimi hufanya ratiba kila siku ndani ya wiki. Hii ni hatua ya kupanga majukumu kwa siku husika. Ukizingatia muda unaohitajika, nguvu nilio nayo na viwango vyangu vya umakili ninajitahidi kuanza na kazi zinazo hitaji akili zaidi mapema asubuhi. Kwa sababu wakati huu akili ni makini zaidi kazi rahisi au zinazohitaji mwili kidogo huwekwa mwishoni mwa siku pia hujumuisha muda y. Tatu, mimi hufanya kipa umbele cha majukumu. Si kila jambo linapazwa kufanywa kwa wakati mmoja. Ninatumia mfumo wa kazi ambayo ni ngumu. Ikifuata na ambazo si ngumu ambapo kazi muhimu zinahusiana na malengo ya muda mfupi au mrefu kupangwa kwanza. Kazi zisizo muhimu au zinazaweza kusubiri kuweko mwishoni mwa ratiba au siku ambazo si mzito. Hii husaidia kuthibiti msongo wa mawazo na kuzuhia kuchoka haraka. Nne, mimi hujumuisha mapumziko na muda wa kujipatia nafuu. Kujumuisha muda wa mapumziko ni muhimu ili kudumisha nguvu na umakini. Hii inaweza kuwa dakika chache za kutembea kunywa maji au kufanya mazoezi madogo ya mwili pia hujumuisha muda wa mapumziko makubwa zaidi. Kama wikendi ili kurejesha nguvu kikamilifu kabla ya kuanza wiki mpya. Zaidi ya hayo, mimi hujumuisha wakiki wa mendeleo mwishoni mwa siku na mwishoni mwa wiki. Kila siku ninaangalia ni kazi zipi zimekamilika, ni zipi hazijafanyika. Na nini kinahitajika kupewa kipa umbele kesho. Mwisho wa wiki, ujaribu kufanya mapitio ya malengo yote ya wiki. Kujifunza kutokona na mafanikio au changamoto na kupanga wiki inayofuata kwa busara zaidi. Hii ni hatua ya kujenga mfumo edelevu wa kujifunza na kuboresha utendaji. Mwisho, kufanya mpangilio rahisi unaoweza kubadilika ingawa ratiba ni muhimu pia hujua kwamba dharura au mabadiliko ya ghafla yawezakutokea kwa hyo mpangilio wangu unakuwa na nafasi ya kubadilisha kazi au kupanua muda pale unaohitajika. Hii inasaidia kupunguza msongo na kuhifadhi mtazamo chanya kazini. Kwa ujumla, ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kupitia malengo makuu. Kupanga ratiba kila siku, kuweka kipaumbele. Kujumuisha mapumziko, kufanya wahakiki, wa maendeleo na kuunda mpangilio unaoweza kubadilika. Njia hii hunisaidia kuwa na wiki yenye its easier enye uwihiano kati ya kazi na maisha binafsi na kuhakikisha kila siku na wiki kwa ujumla zinakuwa na matokeo chanya.